Mimi napenda kupaka rangi zaidi. Kuchora ni muhimu kwa kuweka maumbo, lakini rangi inaifanya picha kuwa ya kweli na yenye mvuto. Kupaka rangi kunaongeza maisha na hisia kwenye uchoraji, kukuwa nafuu na hata ya kupendeza zaidi.

Naenda mara nyingi maktabani hasa kwa sababu maktaba inatoa nafasi ya kipekee ya kuungana na maarifa Nazaidi ya yote ni mahali pa kutulia na kupumzika Kila ziara ni kama safari ya kugundua vitabu vya aina mbalimbali kutoka kwa riwaya hadi vitabu vya kiufundi Kila, kila kona ya maktaba inahadithi na somojipya na hiyo inanifanya kuwa na shauku ya kurudi tena na tena.